Msafara wa magari leo ni mzito sana. Ntachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenye kiti barua. Nimuambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini, nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha radio. Sikize muziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku lazima nijifunze kustahimili.

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unaitaji mzozo, nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko, ina miti mingi. Nitachukua maji, nisikauke. Labda nitakutuna na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kwenda asubuhi lakini sikuamka mapema, nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima nitengeneze tabia nzuri.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

Nina njaa sana, je, nipike nini leo? Kuna wali na maharagwe hapo jikoni. Au nipike pilau, lakini inachukua muda mrefu. Nadhani nitafanya kitu rahisi tu, chapati na mchuzi wa mboga. Ninavyuma viazi na karoti. Nitaongeza pilipili kidogo, sipendi chakula ikisicho na ladha. Watoto wanapenda chapati sana, watafurahi. Ninahitaji kwanza kuandaa mapema kabla hawajaja kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri, lakini leo nimezeeka kidogo.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

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharage wiki hii. Ardhi ikotayari. Nimeshailima wiki iliyopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri. Zinazaa sana. Msimu huu ni rama kwa wakulima woje. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda wajifunze pia mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu, jee, nina zitumia zote, nathani nusu tu, nizifute zile si zitummi, zinachikwa na fasi, programu ya mawasiliano ni muhimu, nitunze, programu ya ramani pia ninaitumia kila siku, na nisaidia kupata njia, programu za michezo, jee, zinafaa, labda moja au mbili tu kwa burudani, nizifute zingine, nina programu za kusoma habari, kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu, bora zaidi. Programu ya benki ni lazima, nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Nina hisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Sasa tu usiku, lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne ya subuhi. Hebu niangalie. Ndiyo imewekwa vizuri, nitazima simu yangu, isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa kuchosha, mwili unahitaji kupumzika kesho ni siku mpya, nitakuwa na nguvu tena. Lala salama, moyo wangu, usiku mwema.